Kupanda mlima ni uraibu wangu sana. Ninapenda kupanda mlima ya Longonot, Mlima Kenya. Na mara moja, niliweza kuenda katika Mlima Kilimanjaro na kupanda mlima huu. Pia, ninajua kupanda mlima ni mfumo wa kunyoosha mifupa. Hivyo, ninaifanya ikuwe uraibu wangu. Ndio niweze kuwa mwenye afya bora.

Napenda kucheza mchezo ya ubao kwa sababu ni mchezo ambao unachangamsha akili na unawezesha mtu kufikiria kwa undani ili kupata ushindi. Pia napenda mchezo unaohitaji wachezaji wengi. Hivyo ni rahisi kupata ushindi na ni rahisi kufikiria kwa undani ili,

Ninacheza vyombo vya mziki kama vile piano na vayolini, niliweza kujifunza vayolini nilipokuwa darasa la tatu. Ninacheza piano katika kanisa kila jumapili wazazi na pia marafiki zangu wanapenda nikicheza violini katika mikutano za familia.

Ninapenda kucheza na pia kutazama michezo. Lakini hasa ninapenda kucheza. Mimi ni mchezaji bora katika kandanda na katika mchezo wa kikapu. Nimepata medali katha katika shule yangu kwa kuwa mchezaji bora. Pia napenda kutazama michezo kwa sababu napenda kushabikia timu yangu ya manchester united.

Ninapopata maoni kutoka kwa watu navipokea kwa adabu na heshima, navipokea kama njia ya kuweza kujibadilisha kuwa mtu bora zaidi. Sitamwingililia mtu kwa kuniona kwa jinsi ambavyo ananiona kwa sababu hayo ni maono yake kwangu. Kwa hivyo mtu anaponipea maoni yake kwangu nina muheshimu na nina mwongelesha vizuli.

Ni soda, hasa ikiwa baridi. Soda niipendayo zaidi ni ya Coca-Cola kwa sababu huburudisha. Hasa wakati wa kiangazi na hasa ikiwa baridi. Pia kinywaji baridi ninayopenda ni huitwa sprite na pia,

Harufu niipendayo zaidi ni ya chakula harufu ya chakula ambayo ninapenda sana hasa ni pilau kwa sababu inawekwa mdalasini, inawekwa vitu vingi ambavyo vinaifanya inukie vizuri. Wakati nakumbuka harufu ya pilau inanikumbusha misimu kama Krismasi ambapo tunakutana kama familia, tunasherehekea na tunafurahia. Na harufu hii inapendeza kwa sababu inanituliza na inanifanya niskie vizuri hasa ninapopatana na watu.

Nilipo kuwa mdogo, hai, sielewi, lakini nilikuwa napenda sana sana sana kuenda kwa nyumba ya rafiki yangu ambaye alikuwa jirani yangu. Sa, ikakua ni uraibu sana na ukakua uzoefu ambao singewacha kwa sababu nilikuwa napenda kutazama runinga uko na kukula uko ilhali kwetu tunayo runinga na tunayo chakula. Kwa hivyo ilikuwa uzoefu ambao ulikuwa unanishangaza saa izi nikikaa hivi chini nikumbuke huo uzoefu nina nashangaa tu.

Mara mingi sijagawa taka yangu kwa sababu taka klhuchukuliwa yote pamoja hasa huwa ambapo tunaishi lakini ningekuwa ninakaa majuu tungesema kuwa kugawa taka ni kitu ambacho ni uraibu wao kwa sababu wanaeza kueka ya plastiki ya kawaida ya chakula ya vitu ambavyo vya nyumba vya stima. Hivyo kama hapa nchini mwangu wangekuwa wanachukua taka tofautitofauti, hivyo ningegawa taka.